Unafanya nini wakati wa baridi kila siku? Nafanya kuvaa sweta na kuvaa vituo warm ili baridi isiingie kwa kifua. Baridi ni mbaya sana ikiingia kwa kifua unaweza ngojeka sana. Kwa hivyo.

Tabia yenye tabia gani ya watu inakususha. Tabia yenye inanisuza ni watu hawana heshima. Yani hawana heshima ukipita kwa njia wanakugonganisha. Hiyo ni tabia mbaya. Kila mtu anastahili kuwa na tabia mzuri.

Mada ya siku devu, mimi hupumzika kujiangalilia mitadao vienye inaendelea na kusugumza na watoto wangu sana. Iyo diyo kupumzika kwangu na kulilax kwa maidi yangu.